Jee, unapenda kupika? Ndiyo unapenda sana kupika. Nakupika kwangu si jambo la lazima tu. La kila siku beli ni sehemu ya maisha yangu. NJia, kujieleza, nachanzo cha utulivu wa akili. Kupika hunipa nafasi ya kunganisha mawazo, hisia, kumbu kumbu, na ubunifu katika jambo moja linalo onekana na kuhisiwa chakula. Kila ninapo ingia jikoni, siingi tu kuenda kuandaa chakula, ya bali naingia katika nafasi ambayo. Inaniruhusu kuwa mtulivu, mvumilivu na makini kwa kile ninachofanya. Kwanza kabisa napenda kupika kwa sababu hunipa udhibiti wa kile ninachokula. Ninapo pika mwenyewe na jua viungo ninavyotumia, kiasi cha mafuta, chumvi na viungo vingine hi unisaidia kula kwa afya zaidi na kwa uwiano unao nifaa. Kupika unifanya ni heshimu mwili wangu. Kwa sababu ninachagua chakula kinacho ni pa nguvu, kinacho ni jenga na kinacho nifanya ni jisikie vizuri kimwili na kiakili sababu nyingine kubwa ya kupenda kupika ni kwamba hunipa furaha ya kuona matokeo ya juhudi zangu unapoanza na viungo vibichi, vitungu, nyanya, mboga, nafaka, nyama au maragwe na atimaye unapata chakula kilicho iva vizuri, chenye harufu nzuri na ladha tamu kuna hisia ya kuridhika ambayo ni ngumu kueleza ni furaha inayotokana na kazi ya mikono na umakini sio ya haraka haraka kupika pia ni njia ya kujifunza na kugundua mambo mapya. Kila mara ninapo jaribu mapishi mapya na jifunza binu mpya, mchanganyiko mpya wa latha na tamaduni tofauti. Kuna siku napenda kupika vyakula vya asili kama vile wali, ugali, mboga za kienyeji, maharagwe au viazi. Siku nyingene napenda kujaribu mapishi ya kigeni au kuchanganya latha za kienyeji na za kisasa. Hii unifanya nijisikie kama niko katika safari ya maarifa kupitia chakula. Kihisia kupika unisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Nikichoka au kuwa na mawazo mengi kuingia jikoni, kukata mboga, kuchochea sufuria na kusikia harufu ya chakula kikichemuka. Huniletea utulivu wa ajabu. Ni kama aina ya tiba ya kimya kimya. Akili yangu inatulia mawazo ya napangwa na nahizi kama ninaudhabiti tena wa muda na mazingira yangu. Kupika pia ni luga ya upendo kwangu. Ninapo kupikia watu ninao wajali, familia, marafiki ya wageni. Nahisi kama nawapa sehemu ya moyo wangu. Chakula kinakua njia ya koenyesha kujali, heshima na ukarimu. Hakuna kitu kinacho nifuraisha kama kuona mtu anakula chakula nilicho pika na kufuraiya au kuniambia kwamba latha ilikuwa nzuri. Hiyo unipa motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha zaidi. Kumbu kumbu nyingi nzuri katika maisha yangu zinausiana na kupika chakula. Kuna kumbu kumbu za kusaidia waze jikoni, kujifunza mapishi ya jadi. Kusimama karibu na jiko ni kitazama chakula ikigeuka pole pole au kushiriki mlo wa pamoja baada ya siku ndefu kupika hunikumbusha mahusiano ya kifamilia mila na mizizi yangu na unifanya nihisi ni meunganishwa na watu walio kuja kabla yangu napenda pia kupika kwa sababu unifundisha subira na nidhamu si kila chakula upikuwa haraka vingine vina itaji muda moto wa wastani na umakini wa karibu kupika unifundisha kwamba vitu vizuri vina itaji muda na uangalifu na kosa dogo linaweza kubadilisha matokeo yote. Somo hili nalitumia hata nje jikoni katika kazi. Mahusiana na maisha kwa ujumla. Kwa upande wa ubunifu upika hunipa uhuru mkubwa. Si lazima kufata mapishi kila mara kwa asilimia mia moja. Naweza kurekebisha latha. Kuongeza au kupunguza viungo na kuunda tuleo langu mwenyewe la chakula fulani. Hi unifanya nijisikie uhuru na mwenye uwezo wa kujaribu. Hata kama wakati mwingine matokeo haya haya kuwa kama nilivyo tarajia ata makosa unifundisha kitu kipya kupika pia unisaidia kupanga muda wangu vizuri ninapo jua nitapika napanga ratiba yangu ninajua ninaitaji muda wakuandaa viungo kupika na kusafisha hii unifundisha hii unifanya ni mtu wa mpangilio zaidi na unipa hisia ya kutimiza juku muhimu la kila siku kwa mafanikio kwa ujumla kupika kwangu si hobby ya kawaida tu ni sehemu ya utambulisho wangu sehemu ya jinsi ninavyo jijali na kuwajali wengine na njia ya kuleta furaha ndogo ndogo katika maisha ya kila siku kupika unipa utulivu furaha, maarifa kumbu kumbu na uhusiano wa kina na watu wa tamaduni ndiyo maana naweza kusema kwa uwakika kwamba napenda kupika na nijambo ambalo nitaendelea kulithamini na kulikuza kadri maisha yanavyoendelea.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia ambayo inaleta ukaribu, utulivu na wa moyo na maelewano ya kweli. Sio tu kuwa pamoja kimwili bali pia kuwa pamoja kihisia na kiakili. Kwangu familia ni msingi wa maisha yangu na muda ninao tumia nao. Ninawathamini sana kwa sababu wananisadia kukumbuka mimi ni nani. Ninatoka wapi ninapo elekea. Njia moja ninayo penda kutumia muda na familia ni kupitia mazungumzo ya kawaida lakini yenye maana. Mara nyingi huwa hatuhitaji tukio kubwa ya mpango maalumu. Kukaa pamoja kuzungumza kuhusu siku ilivyokuenda. Changamoto tulivyo kutananazo au mambo madogo yaliyo tufuraisha hutosha. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa mitazamo ya wanafamilia wangu. Kujifunza kutokana na uzoefu wao na pia kushiriki mawazo na hisia zangu bila hofu ya kuhukumiwa. Napenda pia kutumia muda na familia wakati wa chakula wa pamoja. Kukaa mezani kula chakula kimoja na kuzungumuza huku tukicheka ni jambo linalo nipa furaha ya kipekee. Chakula kinakuwa zaidi ya lishe. Kinakuwa muda wa kuunganishwa mioyo. Wakati huo ndipo hadithi nyingi za zamani hutoka. Kumbukumbu zinashirikiwa na hata tofauti ndogo ndogo huweza kujadiliwa kwa utulivu kuna nyakati napenda kutumia muda na familia kwa shughuli za pamoja kama kufanya usafi, kupika au hata kupanga mambo ya nyumbani shughuli hizi zinaonekana kuwa za kawaida. Mazungumzo haya unisaidia kuelewa mitazamo ya wanafamilia wangu. Kujifunza kutokaya na uzoefu wawo napia kushiriki mawazo na isia zangu bila ufea kukukumiwa pia hunifanya nijisikie kwa sehemu muhimu ya familia sio mtazamaji tu wakati mwingine napenda kutumia muda na familia kwa kusikiliza wazee kusikia hadithi zao, maisha waliyopitia na mafunzo waliojifunza hunipa hekima ambayo si rahisi kupata kwingine. Mazungumzo haya hunisaidia kuelewa thamani ya subira juhudi na mshikamano wa kwa familia. Pia hunifanya niheshimu zaidi safari ya maisha na kutambua kuwa changamoto nilizonazo ni sehemu ya mzunguko wa maisha napenda pia kutumia muda na familia kwa kusherehekea matukio madogo. Si lazima iwe siku kuu kubwa, hata mafanikio madogo kama mtu kupata kazi, kufanikiwa katika jambo fulani au hata siku ya kuzaliwa huleta furaha kubwa kusherehekea pamoja hunijenga hisia ya kuwa tunaungana katika furaha na huzuni na kwamba hakuna mtu anayeishi pekee yake. Kuna nyakati ambayo ambapo kutumia muda na familia kunamaanisha kuwa kimya pamoja kukaa sebuleni kila akiwa na shughuli zake lakini bado tukihisi uwepo wa kila mmoja kimya hiki kina uzito wake kinanipa amani na hisia ya usalama. Ni hisia ya kujua kuwa hata bila maneno mengi kuna uwelewano na upendo. Napenda pia kutumia muda na familia kwa kusaidiana kihisia. Wakati mmoja wetu anapopitia wakati mgumu kuwa karibu kusikiliza au hata kutoa maneno machache ya kufaraja huwa muhimu sana. Familia kwangu ni mahali pa kwanza pa kukimbilia unapohisi umelemewa na maisha. Uwepo wangu hunipa nguvu ya kuendelea hata pale mambo yanaonekana kuwa magumu. Kwa upande wangu kutumia muda na familia pia kunanifundisha uvumilimu na kukubali tofauti. Hatufanani wote tuna mitazamo tabia na malengo tofauti lakini muda tunautumia pamoja. Hunisaidia kujifunza kuvumilia, kusamehe na kuheshimu tofauti zetu. Hilo hunifanya nikuwe kama mtu binafsi na kuwa bora zaidi katika mahusiano mengine nje ya familia. Napenda kutumia muda na familia pia kwa kudumisha mila na desturi. Kushiriki katika mila za kifamilia iwe ni namna fulani ya kuandaa chakula, maombi ya pamoja au mikusanyiko ya kawaida hunifanya nijisike kuwa sehemu ya historia inayozidi kuendelea. Mila hizi hunipa utambulisho na kunikumbusha kuwa nina jukumu la kuziendeleza kwa vizazi vijavyo. Kwa ujumla napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia inayo jenga upendo heshima na mshikamano wa kweli. Muda huo hunijaza nguvu hunipa utulivu wa moyo na hunifanya nijisikie kamili. Haijalishi muda huo ni mrefu wa fupi. Kilicho muhimu ni ubora wake na nia ya kuwa pamoja kwa dhati. Familia kwangu si watu ninaoishi nao tu bali ni nguzo ya maisha yangu na chanzo kikuu cha furaha na udhabiti wangu.

Unapenda kununua nini zaidi? Napenda sana kununua vitu vinavonipa furaha thamani au fanisi katika maisha yangu ya kila siku. Na kwa kweli kuna baadhi ya vitu, ninavopendelea zaidi kuliko vingine. Kwanza napenda kununua vitabu. Vitabu si tu burudani kwangu bali. Pia ni chombo cha kujifunza na kupanua akili. Napenda kusoma hadithi riwaya na vitabu vya maarifa au taalamu. Kwa sababu kila kitabu kina nifunza jambo jipya au kunipa mtazamo mpya wa maisha. Kununua kitabu hata kwa shilingi chache zaidi ya kumi. Kunanifaya nijisikie kuwa ninaongeza thamani kwa akili yangu na ni kitu ambacho siwezi kutojipatia mara kwa mara. Pili napenda kununua vitu vidogo vya kiganjani au vya kifamilia kama vile mapambo madogo ya nyumbani au chaki za watoto. Vitu hivi hunipa furaha isiyo ya kawaida kwa sababu unapoona nyumbani ukiwa umejaa rangi au utunzaji. Unajisikia kuwa umeongeza uhai na urahisi wa maisha. Kila kitu kidogo kinachonunuliwa. Kama kikombe kilicho na rangi nzuri au kipande cha mapambo. Kinanipa hisia ya kuridhika na faraja ya akili. Tatu napenda kununua chakula au vinywaji venye ladha nzuri. Hasa pale napokuwa na muda kwa kujiburudisha au kusherekea jambo dogo. Hili inaweza kuwa juisi ya matunda. Tamu ya kienyeji au chakula cha haraka kinachonipendeza. Kununua chakula cha aina hii situ kwa kuridhisha njaa bali pia ni njia kujituza na kuthamini afya na furaha yangu ya kila siku ninafurahia pia kununua vifaa vya kazi au vya kujifanyia kazi za ubunifu kama penseli nzuri, daftari au vifaa vidogo vya teknolojia vinavyoongeza ufanisi kazini kununua kitu hiki ingawa gharama yake ni kubwa sana kunanifanya nijisikie tayari ni shujaa kazini kwani najua vifaa hivi vinanisaidia kufanya kazi yangu kwa urahisi na kwa ubora zaidi. Aidha napenda kununua mavazi madogo au viatu vya kawaida vinavyonifanya nijisikie vizuri kwa siku za kawaida. Si lazima viwe vya bei ghali lakini lazima viwe vya ubora unaonifanya nijisikie raha na usalama. Kununua mavazi haya kunanifanya nijisikie kuwa nimejiweka tayari na kunisaidia kujitunza kihisia na kimaisha. Kwa upande wa burudani napenda pia kununua muziki au bidhaa ndogo za burudani kama vile CD, DVD au hata bidhaa ndogo za digitali zinazo husiana na muziki au cinema. Hizi hunipa nafasi ya kukumzika, kucheka na kushugilikia mawazo baada ya kazi ngumu. Ni njia nzuri ya kujiburudisha bila gharama kubwa na huchangia furaha ya moyo na akili. Kumbuka kitu cha kununua si lazima kiwe cha thamani kubwa lazima. Lakini lazima kiwe na mana kwangu. Kwangu kwa hiyo napendelea kununua vitu vinavyonipa furaha, kunisaidia kujifunza au kunifanya nijisikie vizuri kihisia na kimaisha. Hata kitu kidogo kinachonunuliwa kwa shilingi chache zaidi ya kikumi. Kinaweza kuwa chanzo kikubwa cha furaha ikiwa kimechaguliwa kwa makini na moyo unaothamini. Kwa ufupi napenda kununua vitabu vinavopanua akili na maarifa. Vitu vidogo vya nyumbani vinavyoongeza furaha na urahisi. Chakula au vinywaji vinavonipendeza vifaa vya kazi au vya ubunifu vinavyoongeza ufanisi mavazi madogo au viatu vya kawaida na bidhaa za kamuziki au burudani kidogo. Kila kitu ni nachonunua ni chaguo ninaloona sawa umakini. Thamani ya furaha binafsi na hili nalifanya kila ununuzi kuwa zaidi ya shilingi chate tu. Niwekezaji wa furaha na ufanisi kwa maisha yangu ya kila siku. Kununua kwa njia hii kunanifanya nijisikie kuwa ninaweka thamani kwenye kila senti na kila hatua ninayochukua.

Unapenda kuandika au kuongea? Kuandika na kuongea na njia mbili za kuu za mawasiliano ya binadamu ambazo zimekuwa msingi wa kueneza taarifa, kushirikiana, kufundisha na kuendeleza fikra. Hizi ni njia zinazotofautiana kwa mbinu, mtindo, kasi, usahihi na hisia zinazohusiana na mawasiliano. Kuandika ni njia ya mawasiliano inayohitaji muda zaidi, utaratibu na upendo kwa maneno. Inaruhusu mtu kuchambua kila neno, kutafuta muundo sahii na kufikiria kina baada ya kutoa ujumbe. Kuongea kwa upande mwingine ni njia ya moja kwa moja inayopatikana papo hapo, na ina hisia zaidi inaruhusu kuonyesha sauti, miondoko ya mwili na hisia za papo hapo. Jambo ambalo huongeza uhalisia wa ujumbe. Faida za kuandika ni kama kuchambua kwa kina. Kuandika kunatoa muda wa kufikiria maneno na mbinu sahihi za kueleza fikra, unaweza kurekebisha ujumbe wako mara nyingi hadi ujisikie umeelewa kwa usahihi. Pili ni uwezo wa kuhifadhi kumbukumbu. Barua, maandishi, insha au machapisho huweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu. Hii inasaidia kurudia, kuondoa makosa au kupeleka ujumbe kwa vizazi vijavyo. Tatu ni kupunguza masomo kwa mawazo. Wakati mwingine kuandika ni njia ya kujieleza bila msongo wa papo hapo wa maoni ya wenyewe, ya wengine. Jambo linaloruhusu utulivu wa fikra. Kisha kuna uwezo wa kufikiria kimfumo, kuandika huongeza muundo wa fikra, inakupa nafasi ya kupanga hoja zako kwa mpangilio sahihi, utaratibu wa utangulizi, hoja kuu, maelezo ya kina na hitimisho. Tano kuna kuwafikia wengi kwa umbali, kuandika haswa, mtandaoni, kunaruhusu ujumbe kufika kwa watu wengi bila vizuizi vya eneo au wakati. Hii ni muhimu kwa biashara, elimu na mitandao ya kijamii. Kisha kuna faida za kuongea, hisia na uhalisia. Kuongea kunatoa hisia moja kwa moja. Sauti, mtindo wa usemi, miondoko ya mwili. Hii inafanya ujumbe kuwa wa kweli zaidi na rahisi kueleweka na kusikika kwa hisia. Pili kuna uhusiano wa papo hapo. Kuongea kunachangia kujenga uhusiano. Unaweza kuzingatia maoni ya mtu umeongea naye. Papo hapo na kuirekebisha hoja zako. Tatu kuna kukabiliana na changamoto papo hapo. Katika kuongea, unaweza kurekebisha maelezo, kuuliza maswali na kutoa ufafanuzi papo hapo. Jambo ambalo kuandika kunashindwa mara nyingi. Nne kuna kuendeleza ujasiri ya mali na uongozi. Watu wenye uongozi, biashara au elimu, wanapenda uwezo wa kuongea kwa ufasaha. Hotuba nzuri au mazungumzo ya kuhamasisha ni nyenzo muhimu za mafanikio. Kisha kuna haraka na rahisi. Kuongea, kunaweza kutua ujumbe haraka bila kutumia mudamrefu. Kuandika, kuchambua au kuchapisham hii ni muhimu pale ambapo uhusiano wa papo hapo au maamuzi ya haraka yanahitajika. Kisha kuna changamoto za kuandika. Kuandika kunachukua muda mrefu. Kuandika kunahitaji muda, jambo ambalo mara nyingi huenda halipatikani katika maisha yenye shughuli nyingi. Kisha kuna ukosefu wa hisia za papo hapo. Barua au maandishi mara nyingi hayakati hayataki hisia za papo hapo. Jambo ambalo inaweza kufanya ujumbe usiwe wa kweli, au wenye kuhamasisha. Hitaji la ujuzi wa maneno. Ili kuandika vizuri mtu anahitaji lugha tajiri, mtindo sahihi na muundo thabiti. Jambo ambalo ni rahisi kila wakati. Kisha kuna changamoto za kuongea, kama kukosa mpangilio mzuri. Mara nyingi wakati unazungumuza, unaweza kuongea bila mpangilio. Jambo linaloweza kufanya ujumbe usieleweke. Kisha kuna kutegemea kumbukumbu ya papo hapo. Wakati mwingine unaweza kusahau hoja muhimu unapoendelea kuongea. Kisha kuna uwezekano wa kutatuliwa vibaya. Hisia au sauti zisizo kuwa sahihi zinaweza kusababisha utata au hisia zisizoeleweka. Historia ya kibinafsi, mtazamo wangu, ikiwa nitakuwa nikitafsiri mtazamo wangu binafsi, kuandika kwangu ni njia ya kutafakari, kueleza na kuunda mawazo, kuongea kwangu ni njia ya kujieleza, kushirikiana na kushirikisha hisia kwa watu wengine, kutegemea hali, nikiwa peke yangu au napanga mradi muhimu kuandika ni bora. Nikiwa na mtu mahali pa kuhamasisha au kumshawishi mtu kuongea ni bora. Hivyo kuandika na kuongea ni njia mbili zinazonijenga. Na mtu bora anajua wakati wa kutumia kila moja kwa faida nzuri. Kisha kuna nafasi ya kuandika na kuongea kila siku. Kuandika, anza na malengo ya siku yako, barua au diary. Andika ratiba, miradi au mawazo mapya. Andika barua za shukurani, maandiko ya kibiashara au taarifa rasmi. Kwa kuongea, ongea kwenye mikutano na familia au marafiki, hotuba za kazi au semina. Majadiliano ya kila siku na majirani au wateja. Hii inaboresha mchango wako katika jamii na ufanisi wako binafsi, kwa sababu unatumia njia zote mbili kueleza fikra na hisia zako.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kinywaji cha asubuhi, asubuhi ni kipindi cha pekee cha siku. Ni wakati ambapo mwili unaamka baada ya usingizi. Akili inachukua nguvu na hisia zetu zinahitaji msukumo wa nguvu wa umakini. Kinywaji cha asubuhi ni zaidi cha kitu cha kunywa. Ni sehemu ya utaratibu wa maisha, sehemu ya kuamsha hisia na sehemu ya utulivu wa kibinafsi. Kwa mtazamo wangu kinywaji cha asubuhi si tu kinachohusiana na ladha au tabia. Bali ni sehemu ya mazingira, hali ya mwili na mtazamo wa kisaikolojia sababu za kinywaji ni kuwa inaamsha mwili na akili baada ya kulala, mwili unahitaji kuchochewa ili kufanya kazi vizuri kinywaji cha asubuhi huchangia kuongeza nguvu kuamsha metaboli metaboli na kuongeza hisia za utulivu pili kuongeza faraja na utulivu asubuhi asubuhi ni wakati wa utulivu na tafakari kinywaji ninachopendelea husaidia kuchangia amani ya ndani hii inafanya nishughulikie shughuli za siku kwa mtazamo chanya na msukumo wa moyo. Kisha kuna kila kinywaji kina ladha na historia yake binafsi kwa mfano chai yenye unga mdogo wa limau au asali inaweza kuleta hisia za kumbukumbu, utulivu na furaha ya familia kinywaji hiki pia kinaweza kuwa salama ya utamaduni wa eneo, jamii au familia yangu. Historia binafsi na uhusiano na kinywaji kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi kimejengeka katika historia yangu binafsi wakati nikiwa mdogo, asubuhi mara nyingi ilikuwa na chai ya moto au kafe yenye sukari kidogo kikichanganywa na mazungumzo ya kifamilia. Nilipokuwa nikijitegemea kinywaji hiki kilibadilika kidogo. Kama kafe safi, chai ya majani au maji yenye limau kila kinywaji kina historia ya kumbukumbu, kuchangia utulivu, kumbukumbu za familia na furaha ya kila siku kwa hivyo si tu ni kitamu bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila asubuhi sehemu ya utaratibu unaonipa motisha na amani. Kisha kuna ladha na hisia zinazohusiana na kinywaji kinywaji ninachopendelea ni kinacholinganisha na ladha yangu binafsi si chenye sukari nyingi, si chenye uchachu mkali, bali ni tayari kwa hisia zangu za asubuhi kila kipande cha ladha kinamaanisha fahamu za ubora na faraja. Pili ni harufu, harufu ya kinywaji cha asubuhi inachangia utulivu na kuamsha hisia kwa mfano harufu ya kafe au chai yenye viungo inaashiria mwanzo wa siku mpya hisia kunywa kinywaji hiki kunanisaidia kuanza siku kwa furaha. Msukumo wa moyo na amani ya akili ni sehemu ya ritual ya asubuhi. Kuchukua muda kidogo nikitafakari, kusoma au kupanga ratiba ya siku. Kisha kuna faida za kiafya. Kinywaji ninachopendelea si tu kitamu bali kina faida za kiafya. Kama kuchochea metabolism, husaidia mwili kuamka, kuongeza nishati na kusaidia mmengenyo wa chakula cha asubuhi. Kisha kuna kuongeza umakini. Kinywaji kinaweza kusaidia akili kufanya kazi kwa uangalifu zaidi. Kuhakikisha siku inaanza kwa utendaji bora. Kisha kuna utaji wa madini na virutubisho. Kwa kinywaji kama chai au kafe yenye viungo au asali kuna faida ya lishe kama antioxidants, vitamin na madini madogo madogo yanayohitaji mwilini. Kisha kinyoaji katika utamaduni na jami. Utamaduni wa kifamilia, kunywa kinywaji cha asubuhi mara nyingi ni sehemu ya ushirikiano wa familia. Kama familia kukaa pamoja na kuzungumza kabla ya kuanza shughuli. Kisha kuna kushirikiana na jamii. Katika jamii nyingi, kunywa kinywaji cha asubuhi ni ishara ya kutoka kwa mtu mmoja hadi wengine, kushirikiana mawazo au kuanzisha mazungumzo. Kisha kuna maeneo ya kazi, kinywaji cha asubuhi ni sehemu ya utaratibu wa kazi, ambapo kuna mjadala mdogo kupanga ratiba na kuamsha motisha ya siku. Mbinu ya kuandaa na kufurahia kinywaji kinywaji kinatengenezwa kwa uangalifu kipimo sahihi cha unga au viungo. Joto sahihi na muda unaofaa wa kupika kinywaji cha asubuhi ni sehemu ya ritual ya kila siku ambapo napanga mawazo yangu. Nacheki ratiba au kufikiria malengo ya siku. Kinywaji hiki huchangia kuwa na muda wa kutafakari, kusoma au kusikiliza muziki mdogo. Jambo linaloongeza utulivu na furaha kisha kinywaji na hisia za ubinafsi kila kinywaji cha asubuhi kinaashiria mtazamo wa kibinafsi ni njia ya kuanza siku kwa mtazamo mzuri kinaashiria afya na hisia zangu kinaonyesha heshima kwa muda wangu binafsi na kwa mahitaji yangu ya asubuhi kwa hivyo, si tu kinywaji ni ni kioo cha ladha bali pia ni kioo cha hisia na mtazamo wa maisha. Kuunganisha kinywaji na utaratibu wa asubuhi kinywaji cha asubuhi kina nafasi ya kipekee.

Jee, unapenda kujifunza historia? Ndiyo napenda sana kujifunza historia. Na siipendi kwa juju tu, bali naipenda kwa kina kwa sababu. Historia inasaidea kujielewa mimi, ninani, nimetoka wapi, na nilekea wapi kama mtu, na kama sehemu ya jami. Kujifunza historia kwangu si kukariri tare au majina ya watu marufu peke. Bali nikuelewa mchakato wa maisha ya binadamu, mamuzi ya liofanywa zamani na atari zake adi leo. Kwanza kabisa napenda historia kwa sababu inanipa muktada wa maisha ya sasa. Inanipota, ninapotazama changamoto zinazo kubali leo kama masuala ya uchumi, siyasa, mingogoro ya kijami au hata mabadiliko ya tabiya nchi. Na elewa kuamba mingi ya mambo haya yana mizizi yake huko nyuma. Historia unifundisha kuwa, hakuna jambo linalotokea kwa bahati mbaya. Kila kitu kina chanzo, hi unifanya niwe mtu anayefikiria kwa kina badala ya kuhukumu mambo haraka pili historia unisaidia kuheshimu watu walio tutangulia ninapo jifunza kuhusu waze wetu wapigania uhuru wasomi wakale hata watu wakawaida waliopitia maisha magumu lakini wakaendelea kusonga mbele na jifunza tamani ya ufumilivu ujasiri na matumaini ina nifanya nitambue kua maisha leo pamoja na uhuru wa fursa ninilizo nazo si vitu vilivokuja kilaisi ni matokea ya mapambano ya muda mrefu. Tatu, napenda historia kwa sababu ina nifundisha makosa na mafanikio ya binada damu. Kupitia historia, ninaona jinsi chuki, ubinafsi ya matumizi mabaya madaraka, yalivyoleta mateso makubwa na pia jinsi umoja, hekima na mamuzi sahihi, eliveleta maendeleo. Hi unisaidia mimi ubinafsi kufanya mamuzi bora zaidi katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu, najua kwa kile ninachofanya leo, kinaweza kuwa historia ya kesho. Nne historia inavutia kwa sababu ya hadithi zake. Historia inasimulizi zenye uzuni, furaha, usaliti, ujasiri na mafanikio. Karibu kama filamu au riwaya lakini tofauti yake ni kwamba ni ya kweli. Kujua kama watu halisi waliishi, walipenda, walipigania, walikosea na walifanikiwa kufanya nijisikie karibu nao. Hata kama waliishi maelufu ya miaka iliopita. Pia napenda kujifunza historia ya eneo nilikutoka na bara la Afrika kwa ujumla. Maranyingi historia ya Afrika ilisumuliwa kwa mtazamo wa nje lakini napo jifunza historia yetu kwa kina. Naona ustarabu mkubwa mifumo ya kijamii, biashara, elimu na sayansi lio kuwepo kabla ya ukoloni. Hii unijengea fahari na eshima ya utambulisho wangu. Zaidi ya hapa istoria unisaidia kukuza fikra apana na uvumilivu kwa watu tofauti. Ninapo jifunza istoria ya mataifa mengine, dini tofauti, au tamaduni balimbali. Naelewa kwa nini watu wanamitazamo tofauti. Hii unifanya nisiyo mtu wachuki au ubaguzi kiraisi, bali mtu wakusikiliza na kuelewa. Kwa upendo kujifunza na penda historia kwa sababu haina muisho. Kila ninapo jifunza jambo moja lina nifungulia maswali mengine mengi. Nisomo ninalochochea udadisi tafakari na mjadala. Hata historia ya sasa tunayo ishi leo. Bada ya miaka kada itakuwa somo la kujifunza kwa vizazi vijavio. Kwa ujumla napenda kujifunza kihistoria kwa sababu hunipa uwelewa wakina wa maisha. Hunijenga kimadili na kiakili. Hunifanya niyeshimu watu na tamaduni. Hunisadia kufanya mamuzi bora. Hunipa utambulisho na mulekeo wa maisha. Kwa kifupi, historia kwangu sisomo la dadasani tu. Ubali ni kiocha maisha habinadamu. Na kila ni napo jifunza historia na jifunza pia kuhusu mimi mwenyewe.